Ndio, napenda kucheza michezo ya video, lakini kwa kiasi na kwa wakati unaofaa. Michezo ya video, hunipa burudani na mapumziko ya akili, hasaa baada ya siku ndefu ya kazi au masomo. Husaidia kuniondoa mawazo ya msongo na kunifanya nijisikie huru kwa muda. Pia michezo ya video, hunisaidia kuboresha umakini, kasi ya kufikiri na uwezo wa kufanya maamuzi. Hasaa, michezo inayohitaji wa mikakati au ushirikiano wa wachezaji wengine. Wakati mwingine, kucheza na marafiki, jambo linaloongeza ushirikiano na mahusiano ya kijamii. Hata hivyo, huhakikisha nacheza kwa uwiano bila kuathiri majukumu yangu ya kila siku. Kwa jumla, napenda michezo ya video kwa sababu inaniburudisha, inanipumzisha na hunisaidia kutumia muda wa mapumziko kwa furaha na busara.

Napata habari kutoka vianzo mbalimbali ili kupata taarifa sahihi na zilizo na mtazamo mpana. Kwanza, hutumia habari mitandaoni kama tovuti na za magazeti, programu za habari kwenye simu na mitandao ya kijamii kwa sababu ni rahisi na hupatikana kwa haraka. Pili, upata habari kupitia redio au runinga asaa kwa tarifa muhimu za kitaifa na kimataifa. Vyanzo hivi hunisaidia kupata habari zilizohakikishwa na kueleweka vizuri. Pia, wakati mwingine husoma majadiliano na maoni ya watu ili kuelewa mitazamo tofauti, ingawa ufanya hivyo kwa uangalifu kwa jumla napata habari kwa kuchanganya vyanzo vya mtandaoni, redio na televisheni, ili kuwa na uelewa mpana na sahihi wa yanayo tokea duniani.

Ndio, nimewai kuona bahari, na ilikuwa ni uzoefu mzuri na wa kukumbukwa sana. Mara ya kwanza nilipoona bahari, nilivutiwa sana na ukubwa wake. Mawimbi ya nasogea bila kuchoka na sauti ya maji ambayo huleta utulivu wa ajabu. Ilifanya nijiskie huru na kunipa na fasi ya kutafakari maisha kwa utulivu. Pia, kuona bahari kulinifanya kuthamini zaidi uzuri wa asili na nguvu ya mazingira ya dunia. Nilifurahia kutembea ufukweni, kuhisi upepo umwanana na kuona watu wakifurahia muda wao kwa furaha. Ni mahali panapofaa sana kwa kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo. Kwa ujumla, kuona bahari ilikuwa uzoefu wakipekee, ulio nipafuraha, amani ya akili na kumbukumbu nzuri na ningependa tena kupata na fasi ya kuitembelea mara nyingine ilikuendelea kufurahia uzuri wake.

Mziki ni nao sikiliza mara nyingi ni mziki wa utulivu na wenye ujumbe mzuri, kama vile bongo flava, afrobeat, na nyimbo za injili, au motivational. Napenda aina hizi za muziki kwa sababu hunipa nguvu, ekisaikolojia, huniburudisha na hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Pia, napenda mziki unao beba ujumbe wa maisha, mapenzi, juhudi na matumaini. Kwa sababu hunifanya nijitafakari na kunipa motisha ya kuendelea kusonga mbele Wakati wakazi au mapu mziko, usikiliza nyimbo za taaratibu ilikuongeza umakini na utulivu wa akili Kwa ujumla, mziki ni nao usikiliza mara nyingi ni ule unaoni burudisha, kunitia moyo na kunifanya nijisikie vizuri na huwa, sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.